Ninapo amka, kitu cha kwanza ninachofanya, ni kutengeneza kitanda changu na chumba changu cha kulala. Ninaamka natengeneza kitanda na chumba changu alafu ninaomba na ninasoma bibilia kisha ninapotoka hapo, ninapanga vitu zangu, nguo ambazo ninapaswa kuvaa, vitu ambavyo nitabeba. Alafu ninaingia kwenye bafu, na naoga, nikitoka bafu, nakuja na vaa, baada ya kuvaa, nina hakikisha kwamba nimepika kiamsha kinywa ninakunywa halafu nina hakikisha kwamba nimepanga nyumba vizuri kabla ya kuondoka huwa nahisi kwamba nimefurahia ninapoamka asubuhi ili niweze kuanzisha siku yangu vizuri.